Ndio natumia mfumo huu wakisasa, kwa sababu ni salama, rahisi na uharaka. Unisaidia kulinda taarifa zangu binafsi dhili ya matumizi ya siyo idinishwa. Huku nikiweza kufungua kifaa changu kwa urahisi bila kuandika nenosiri kila wakati. Pia, teknolojia hiu uongeza kiwango cha usalama kuwa alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu.

Ndiyo, mara nyingi mimi huvaa saa kwa sababu hunisaidia kufuatilia muda, kupanga shuguli zangu vizuri na pia kuongeza muonekano mzuri katika mavazi yangu ya kila siku. Mara nyingine naivaa kwa matumizi ya kazi au mchezo kulingana na shuguli za siku hiyo.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki mara kwa mara kwa sababu hunitia furaha, hunisaidia kujieleza na hunipa utulivu wa mawazo. Pia, kuna nisaidia kuboresha ubunifu wangu na kufuraia mziki kwa namna ya kipekee zaidi.

Mara nyingi ninatumia programu mbalimbali za simu kulingana na mahitaji yangu. Kwa mfano, Whatsapp, Telegram, kwa mawasiliano na familia na marafiki, Google Map kwa kuelekea sehemu tofauti na programu ya mziki kama Spotify au YouTube Music kusikiliza nyimbo ninazo penda.